Ikifika ni mashirikiano na timu, tukona zile mambo huwa tunafanya huku. Sana sana ni kuangalia kadanda, lakini pia sisi huwa tunaenda matembezi. Tunaenda kuna milima mingi sana huku na mabonde ya kutembelea. Kwa hivo ile wakati tuko na muda, huwa tunaenda, tunachukuwana na marafiki zangu, tunaenda kutembea. Hii inatujengea urafiki na pia tunaweza kuelewana kwa kuwa tuko na vitu ambazo tunafanya pamoja.

Ikifika mambo ya TV. Mimi si shabiki vile. Lakini kama ni kuangalia habari huwa nawatch kituo moja huku. Inajiita NTV huko ndo nategemea kama ni kuona habari za mambo yanaendelea hapa nchini. Lakini pia kama nataka kujua mambo ambayo yanaendelea nje ya nchi. Kuna moja ya kutoka nje wa nchi. Wanajiita France ishirini na nne. Hao pia huwa nafuatilia ndo kujua mambo na vile kunaendelea nje ya inchi yetu.

Hapa kazini, kosa likifanyika, tunaliongelea kwanza. Mwenye kosa aelewe kwamba amekosea, halafu baada ya hapo, sasa tunaeza angalia. Mambo ambayo tunaeza zingatia, ndo ile kosa lisijirudie tena, tukifika siku za kuja, siku za kesho. Pia, kama lile kosa haliezi sameheka, kuna kuwa na zile mambo na kufuatilia. Ndo tujue kama kunahitajika mtu kupewa hifa zaidi ya ile ambayo ameeza kosa lile ameweza kulifanya.

Mimi nikiongea kivyangu, masaa ya asubui ndo na naezanga kufanya kazi vizuri. Ini kwamba umeamka, umekula vizuri, na mwili uko tayari kuanza kufanya kazi. Huo ndo wakati naeza sema naonanga mafanikio vizuri, na hata mkubwa wangu anajua hayo. Masaa ya usiku, hayo sasa inakwanga ni masaa ya kupumzika. Kwa hivyo siezi sema masaa ya usiku nakwanga katika ile hali ya kuweza kufanya kazi vizuri. Masaa yangu ni asubuhi.

Ikifika ni kutazama video, sana sana natumia. Natumia YouTube. Kama ile ile nini ya kwanza ya kuweza kuangalia video, sana sana sababu kule kuna video mingi sana za kimafunzo, kiburudani. Yani pale unapata video aina yoyote kulingana na vile na kenye wewe unatafuta. Na hivo kwahivo inakuanga rahisi sana pia kutumia kwasababu si lazima hata ulipie. Ile mtandao yao, si lazima ulipie. Unaweza itumia bila hata kutengeneza malipo yoyote. Kwingine pia kuna kuna app ya tiktok ambapo pia naweza 'watch' video za kimafunzo, za kiburudani. Na pia za utamaduni, kwahivo inakuwa rahisi sana kama nataka kutazama video fulani. Naingia tu pale kwa ile app naweza kuangalia. Na pia inasaidia kwa kuwa sihitaji kulipia, na zaidi ya hayo pia naweza pea hata ndugu yangu mdogo. Aweze kuangalia hizo video bila kuogopa lolote, kwa kuwa wako na zile mipangilio za kusaidia pia watoto waweze kuona video katika ile app. App nyingine naweza tumia kuona video ni pale X, walikuwa wanaita Twitter 'before'. Hapo pia naweza ona video sana sana kama nataka kujua mambo ya kivita. Mambo na dunia zingine yani nchi zingine vile wanaendelea. Mambo na katiba zao. Na pia vile mzizi yao ya maisha inaendelea. Hizo ndio naweza tumia 'kuwatch' video mitandaoni.

Naam, nalipenda hili swali sana kwa kuwa mimi ni mtu mpenda mashindano sana. Tangu nikiwa katika katika shule ya msingi. Nilikuwa nimependa mashindano hiyo huo wakati nilikuwa naenda mashindano ya kukimbia. Nilikuwa naweza kukimbia sana kwa sababu nilikuwa mdogo na pia kimo chango hakikuwa kikubwa kwa hivyo nilikuwa naweza kuwapika hawa wengine wote. Na naweza kuwa shinda. Na nilikuwa mshindani sana nilikuwa nafika mpaka uko kwa levels za counties kwa yale mshindano. Kwa hivyo yeah nilianzia hapo kukuja chuo cha upili nikajua kuhusu michezo ya bao. Na hapo nikaupenda mchezo wa chesi. Nimekuwa huko nilienda mashindano nikaenda nikacheza na wahindi. Nilikuwa niende mashindano nje ya nchi. Lakini haikuwezekana kwa sababu sikuwa na makaratasi iliyohitajika kutoka nje ya nchi. Kwa hivyo hilo ilinipita. Lakini sikukubali iniweke chini kwa kuwa nilipofika chuo kikuu. Niliendelea bado na ule mchezo wa chesi. Kwa kuwa nilikuwa naona huo ni mchezo ambao mzuri sana watumia kimo chako cha kufikiria. Na pia pale unakujangea pia maskizano na wenzako. Mnaweza kuingiana pia na tuingine kutoka kutoka kila aina, kila mahali katika hii nchi. Na pia kutoka kwa kila background yaani niseme kwa kosa jina lingine. Kwa hivu mashindano napenda. Hata sasa hivi kukiwa na mashindano ya ubaoni hapa kazini. Pia kule mtaani, lazima ninaeza ingia pale, niende nikashindane, nikishinda, la pa mazuri kabisa. Nikishindwa pia, inakuwa nimesoma na nimeweza kuendelea mbele na maisha.

Ikifika ni simu, naweza sema huwa naangalia vitu kadhaa, ya kwanza ni ile 'storage' yenye napewa kwenye simu. Ya pili, ni ile ambayo tunaita spidi ya simu ama 'processing power' ya simu. Kwahivyo, naweza sema simu yenye mimi naweza pendelea sana sana ambayo inanifurahisha, ambayo naona inatimiliza. Izo mambo ambazo mi naangalia ni Samsung. Samsung ni kampuni moja kubwa sana ya simu. Na simu zao ni zenye kiwango cha juu sana. Hata kama bei pia iko juu, lakini ni simu ambazo ukinunua unaweza kaa nayo kwa mda mrefu sana bila kuhitaji kupeleka kwa fundi ama kutengenezewa kwa njia yoyote. Kwasababu ile simu imetengenezwa ndo ikukalishe na ikupe ile 'service' kwa muda mrefu. Kumaanisha kwamba, hii ni simu ambayo unaweza, yani utaweza hata kuhifadhi pesa yako ukinunua simu kama hii.

Kumbu kumbu ninazo mingi, lakini nitasema moja ambayo muhimu sana katika maisha yangu. Kwa sababu sija lelewa kwenye familia ya kitajiri. Kwa hivo kuna mambo mingine, sikuwa nayapata nikiwa mdogo. Na sasa kuna vile ukiyapata sasa vile umefika kwa umri. Umeweza kujifanyia hayo mambo unakumbuka. Ile, yani ile experience ungekua nayo ukiwa pale utotoni. Na moja ningesema kumbu kumbu moja muhimu sana na kumbuka wakati mmoja nilileteangwa baisikili siku ya kuzaliwa kwangu. Sikuwa nimewai endesha baisikeli mbele ya hiyo na kwa hivo ile ili nijazafuraha sana kwa sababu pia mimi nilijiona natoshana na wale wengine katika hapo mtaani. Kwa sababu watoto wengi walikuwa na baisikeli zao na ingekua ngumu sana mtu akupe yake ili uendeshe ama hata ukue nayo. Kwa sababu, kwa hivyo ile kupewa, kupewa ya ile kama zawadi, ni kumbu kumbu moja na naeza kumbuka sana. Na sithani nitaisahau hadi kufa kwangu.

Chakula ambacho mimi nakula mara nyingi mchana naweza sema ni pilau. Pilau na mchele. Hizo mbili ndiyo chakula zenye mimi ninakula sana. Mwanzo zile chakula hazikai sana kwa tumbo. Ukishakula, ukienda ufanye kazi yako, baadaye utahisi njaa. Kumaanisha kwamba unaweza kula mara kadhaa kwenye siku. Inasaidia sana kwa sababu ni vizuri sana kukula mara kadhaa kwa siku. Ndiyo kuhifadhi mwili wako na pia kuiangalia afya yako. Pia hiki ni chakula ambacho huku hivi kwetu ni very affordable. Tunaweza kukinunua na tunaweza kukipika mara mingi kwa siku. Kwa hivo ukiangalia bei yake ukilinganisha na vyakula vingine kama kama ugali ama chapati unapata kwamba mchele ni bei iko chini sana na kwa hivo unaweza, kila familia inaweza kununua na kuifanya hiyo ndo mlo wao wa kila siku.

Ikifika ni olimpiki naeza sema kuogelea huo ndo mchezo ambao naweza shiriki. Sana sana lakini nauangalia tu kwa sababu huku nchi yetu hatuna timu ya olimpiki ya wanaogeleaji hatuna hicho kipawa. Na hupenda kwa sababu unaoneshana kwamba binadamu pia anaweza kuwa ndani ya maji. Kwa sababu sisi ni viumbe ambao tumeumbwa kutembea kwa mchanga. Kwa hivo, ile wakati tuko ndani ya maji, tuko mahali ambapo sisi hatujaumbwa kuwa tunakaa. Na ndo maana napenda huo mchezo. Kwa sababu unaonyeashana mwanadamu hakuna kitu ambacho kinaeza mpiku katika hii dunia. Mchezo ambao nilifurahia kuona naeza sema ni olimpiki za mwaka elfu mbili kumi na huu ni wakati ambapo mchezaji muamerika anaitwa Mike Phelps aliweza kushinda gold medals mingi sana katika ule mchezo. Na kama ni mchezaji ambaye na mpenda Ningesema Usain Bolt wa inchi inaitwa Jamaica alikuwa mkimbiaji wa mbio fupi. Ule sprinter alikuwa anakimbia sana. Na speed yake rekodi zake hazijawai vunjwa hadi wa leo. Wakati wa michezo ya olimpiki furaha iko sana sana tukiona mchezaji wa inchi yetu anashinda. Zetu sisi huwa tunaweza zile mbio za masafa marefu. Kwa hivo ukiona inchi yetu imeshinda, furaha iko na unafurahia sana.

Kifila ni kuongeza uzalishaji wangu, huwa na hakikisha kwamba nimeamka mapema. Ndo ni jipe wakati wa kutosha kuweza kujipanga na kufanya yale mambo yameningoja ya siku mbele yangu. Lapili, nalala mapema. Nkilala mapema napata usingizi wa kutosha na napumzika ya kutosha. Ndiyo niweze kuamka mapema na nifanye yale mambo yameningoja. Jambo lingine naweza sema na kula vizuri na hakikisha kwamba mwili uko kwenye afya njema kwa sababu afya ni kila kitu. Bila afya huwezi fanya mambo, hauwezi kuwa na uzalisha ambao labda kampuni nyeo wamekuandika wanataka kuona. Kwa hivo afya ni kitu muhimu sana. Jambo lingine naeza sema naenda pale kwenye gym na nafanya exercise zangu nahakikisha kwamba mwili uko sambamba kabisa. Ndiyo mambo yenye nahitaji kutimiza yanaweza kutimizika kwa urahisi na pia kwa ukimilifu.

Rafiki wangu wa karibu ninae mmoja. Tulipatana shuleni tukisoma. Hadi wa leo bado ni rafiki wa karibu sana na mimi. Kusema kweli jinsi ya kupatana ilikuwa tulikuwa tunaishi chumba kimoja pale chuo kikuu. Kwa hivyo tukapata kujuana, tukakuwa marafiki na tukawa sisi sasa tumesikizana kabisa. Mambo tunayofanya pamoja, sisi ni waekezaji, kwa hivyo hilo ni jambo moja mbalo tunafanya pamoja. Ikifika ni kuenda likizo, utatupata pamoja, tukifanya mambo ya familia, ama tuko pale tuna ogelea. Kinachofanya huo urafiki wa kweli ni kuwa tunaelewana mambo mengi sana. Yale mambo mimi napenda pia yeye anapenda, yale mambo mi nafanya mengi pia yeye anapenda kuyafanya. Kwa hivyo tunakua tuko na mambo mengi sana yenye yanatufananisha pamoja na yanatuleta tuwe pamoja. Ningesema rafiki yangu ni mtu wa maana sana katika maisha yangu amenisaidia sana kuelewa mambo ambayo singejua hapo mbeleni. Kama mambo na AI, yeye ndo amenielewesha kuyahusu. Na kwa hivyo naeza sema ni mtu ambaye nam favour sana yaani nimemueka katika mahali muhimu sana katika maisha yangu.

Malengo ya kila mwezi kazini, nawezasema ya kwanza ninajiwekea target ambayo nafaa kufikisha kila mwezi. Hii ni kumaanisha kwamba, kila mwezi ukianza, nimiandika chini, mambo ambayo nitataka kuwa nimefikisha, na mambo ambayo nitataka kuwa nimemaliza kufanya kabla ya iyo wakati ufike, ama kabla iyo mwezi kuisha. Na pia najiekea mimi mwenyewe na jipea siku ya mwisho deadline na jipea ambayo nafaa kuwa nimemalizia jambo fulani, na hili linasaidia sana kwa sababu, inakupa mwelekeo na pia lina kusaidia kuweza kuangalia na kujipima wewe mwenyewe unajua kama umeweza kufikia malengo yako ama ile enye inatakikana kazini na mkubwa wako ama na kampuni yako. Kwa hivyo kuyaandika chini na pia kuyafuatilia kwa kina sana.

Napenda kutembea msituni. Atakama si vile kwa vile. Naogopa wanyama kama nyoka. Nyoka ni wanyama ambao ni wengi sana huku ukifika msitu ya huku. Kuna wanyama wengi sana. Wanaoweza kuthuru mwanadamu. Na kumfanya akapoteza uhai wake wakati wowote. Lakini kuna kule kwingine kuna kuanga kuzuri kutembea. Unaweza tembea masaa yoyote. Lakini sana sana ilo ni jambo ambalo nilikuwa nafanya kama niko chuo cha upili kwa kuwa sasa miaka imesonga siwezi endelea na jambo kama hilo sasa so kwa hivo najipata sina huo muda ama huo wakati wakuwa nafanya mambo kama hayo lakini ni jambo ambalo nilikuwa napenda sana na bado nikiweza pata ule wakati ama ile nafsi ile nafasi ya kufanya hilo jambo tena na amini kwamba naweza endelea nalo kama ni kama hazijawahiadi pia achana nyuma.

Naam kulima nimelima kwa sababu ninao wazazi ambao wana shamba na huko wao hulima na kumeesha mimea ambayo wao huuza baadaye kwa hivo naam nimelima na ni jambo ambalo naeza sema linasaidia sana kwa sababu unakuja kuelewa kwenye chakula chetu kinatoka na pia unaelewa kwamba si kila kitu kwa hii dunia inakuja rahisi. Kwa sababu kulima si kazi rahisi hata kidogo. Lakini kwa wale ambao wanaweza kulima na ndio maana tunataka kuona maendeleo katika teknolojia. Kwa sababu kuna kazi zingine kulima. Kama kulima zinaeza fanyika rahisi sana na uwezo wa teknolojia kama ya AI Na ni mzuri sana tukifika hapo. Kwa sababu itakuwa ni rahisi sana kuwa tunameesha mimea yetu na pia inakua mkulima ana ule mzigo mkubwa.

Naishi nyumba aina ya kukombowa, yani apartment ambapo, nalipa kodi kila mwezi kwa mwenye nyumba, ndo niweze kuishi hapa, na yeye sasa anaweza kuniwezesha kukaa mahali hapa. Mazingira ya hapa, naweza sema ni mazingira ya mjini, kwani tumezungukwa na manyumba na majumba marefu marefu. Kwa hivyo huwa ni mazingira ya mjini. Huku hakuna misitu. Kuna nyumba na watu kwa wingi. Huku nilihamia mwaka uliopita. Mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne naa adizo adi wa leo sasa. Nimependa hapa mahali sana. Kum jambo ambalo napenda kuhusu hapa nikuwa. Nikaribu sana na mjini. Kwa hivyo naweza kutoka asubuhi kila siku. Naenda kazini. Kisha narudi hapa jioni. Kazi yangu iko huko mjini kwa hivyo naweza natoka hapa naenda namaliza kazi yangu na nakuja viraisi sana. Hapa ni salama kabisa. Huku usalama umeidhinishwa kabisa. Tuko na polisi ambao wanafanya patroli huku kwa hivo unaweza tembea wakati wowote bila uwoga ya kwamba utapoteza mali yako.

Naam, napenda kuandika na kuongea, niko hadi na kitabu changu ambacho natumai siku moja kitachapishwa na kuwa huko na kutumwa uko inje watu waweze kukisoma. Kweni ni maoni yangu kuhusu jamii vile inaendelea sasa hivi. Lakini bado sijaweza kukichapisha. Kuongea nayo napenda, kwani imenisaidia sana, nimeweza kupatana na watu wa maana sana katika hii dunia. Kupitia kuweza kuongea na watu na kuweza kujieleza kama mtu. Naweza kujieleza mahitaji yangu na pia naweza kujieleza ile mambo mingi naweza fanya. Na ile mambo naweza kuleta katika kampuni na pia katika maisha ya watu kwa hivo kuandika na kuongea, hayo ni mambo ambayo yamenisaidia sana kufika kwenye niko saa hii maishani mwangu.

Mabustani, namu, napenda kulima bustani kwa sababu pale kwa wazazi wangu wakona bustani moja mzuri sana inapendeza macho. Lakini sasa mimi hapa kwangu mimi sina kwa sababu mi nakodisha nyumba. Kwa hivyo sina bustani yangu lakini pale kwa wazazi napenda, nikiwatembelea, naenda naitengeneza vizuri, napalilia. Na pia na hakikisha kwamba kila kitu inaendelea swadakta pale. Kama kuna wale vidudu nawaondoa. Na pia nahakikisha kwamba ile bustani imeangaliwa vizuri. Ndo ata mtu akitoka na nje ama mgeni akifika. Hakuje apate kitu ambayo inakaa vizuri kwa macho na ambayo inavutia sana kwa macho So naamu napenda kulima bustani natumai siku moja nitakuwa na bustani yangu mimi kwangu. Lakini sasa hiyo ni mambo ya ambayo itakuja baadaye si saa hii.

Timu ya mbali naezasema tunatumia programu kama vile nilisivyosema hapo mbeleni. Programu kama ya Whatsapp inasaidia sana katika kuunganisha na watu ambao hawako karibu. Kwa hivyo tukiwa na timu ya mbali tunatengeneza zile grupu vikundi ndani ya Whatsapp. Tunaweza kuwasiliana. Tunaweza kila mtu anaweza ata kuingia kwenye simu. Tunaweza pigiana tukiwa pamoja kama kundi ama timu mzima katika call moja tunaingia tunawasiliana sisi wote pamoja. Kupitia ile program ya whatsapp inasaidia sana na pia kuna ingine pia inaitwa google meet program. Pia hiyo ni mzuri sana ikifika ni kufanya kazi na watimu ya mbali ambao watu ambao wako karibu inasaidia sana na pia inahakikisha kwamba kazi inafanyika na pia tunaenda pamoja kama timu.

Mtaa wangu naupendea ma naezasema naupendea vitu kadhaa. Jambo la kwanza ni kuwa ni karibu sana na jiji kuu. Kwa hivyo naweza kuamka na kufika pale kazini. Kwa kuwa nafanya kazi pale jiji kuu. Naweza kuamka na kuenda kazini ya raka sana. Bila kupatana na mambo kama traffic kwa wengi. Ama mshikamano wa magari. Siwezi patana nao kwa wingi. Kwa kuwa ni karibu sana. Kwa hivyo ilo linaniwezesha naweza ata kumanage time yangu vizuri. Kama ni kutoka asubuhi, natoka, jioni narudi, masaa yangu hayaharibiki ata kidogo. Jambo lingine napenda ni kuwa kuna mambo mingi hapa. Kuna hospitali, kuna chuo, kuna yaani kuna hadi hadi mskiti. Kwa hivo tunaweza tunaweza tuko na ile tuko na kila kitu hapa ambacho mtu anaeza hitaji katika maslahi ya kila siku kwa siku kwa sababu kukitakata vyakula tuna lile soko kubwa unaenda unanunua viungo vyako unakuja nyumbani virahisi sana. Jambo lingine naeza sema napenda vile mtaa wangu kuna security. Huku utakuja masaa yoyote ya usiku ama asubuhi mapema na hakuna mtu ambaye atakuongelesha kwa kuwa kila mtu hapa anajuana na pia kila mtu anaheshpiana. Hakuna wale wahuni wa kukuja kukulia mambo mali ya watu. Kila mtu hapa ni mfanya biashara kwa hivo hii ni huu ni mtaa ambao unaweza ishi bila kuogopa kuwa mambo yako ama mtu anaeza kuja akachukua vitu zako.

Wateja nawashughulikia kwa kutumia programu za kidigitali kama vile whatsapp. Hii inanisaidia kuwa najua kenya wateja wangu wanataka na pia kuelewa mahitaji yao na pia narahisisha uwezo wa kuweza kuwatumia mizigo na pia wao kufanya malipo kwa ile mzigo itakuwa imetumwa kwao. Zaidi ya hapo natumia mienendo mingine kama vile gmail ili kuwezesha mawasiliano katikati yetu na wateja. Na pia kuwa na simu ambayo wanaeza piga wakati wowote wakihitaji kuongea na sisi kama kampuni. Ama hata mimi mwenyewe kibinafsi niko na namba yangu ambayo wanezanipigia na kuongea na mimi.

Wakati kuna jua kali. Napenda kuenda kuogelea. Na pia kunywa vinywaji baridi. Kama vile juisi ya matunda. Na pia kukaa mahali ambapo hakuna hilo jua kali. Kama vile ndani ya gazebo ama mahali popote ambapo jua linaweza kuwa lina militika. Kama vile mahali kuna AC ya kupunguza joto. Na pia kutofanya kazi ambazo ni ngumu na ambazo zinahitaji nguvu mingi ili kuzuia kuchoka haraka na pia kuzuia mwili kupata ile jasho lingi sana wakati wa kufanya kazi.

Mazoezi ya asubuhi nayapata yakiwa mema kwenye mwili na pia yanachangamsha mwili kwa siku mzima kuliko mazoezi ya jioni. Lakini sana sana pia wakati wa asubuhi ndio naweza pata mda wa kufanya mazoezi kuliko jioni. Kwa sababu jioni nakuanga nimechoka na naelekea nyumbani ili kuweza kutulia na pia kufanya mambo mengine ya pale nyumbani. Lakini asubuhi nitaweza kuamka mapema. Na ninaweza kufanya zoezi kabla ya kuenda kazini. Hata hivo mazoezi ya asubuhi pia yanafanya mwili unachangamka. Na pia inamaanisha kwamba utaweza kuendelea ile nguvu umeanza nayo. Utaweza kuendelea nayo mpaka jioni na kwa hivo utaeza kufanya kazi kwa umakinifu na pia kwa maadili.

Chakula ambacho nakipenda kula jioni naeza sema ni ugali. Au yamepikwa na samaki ama skuma za kimatamaduni. Iyo ndo chakula yenye mimi napenda kwa sababu siku mrefu hutaka kufungua vizuri na chakula ambacho kimeandaliwa vizuri na chakula pia ambacho kitaeza kukurudishia nguvu yenye umetumia mchana mzima. Kwa hivo kile chakula cha ugali na skuma kinashkilia tumbo vizuri mpaka asubui sasa ambapo nitakula kiamshakinywa. Ndo niweze kuenda kazini sana sana ni ugali. Na kama si hilo naeza kula pia pilau masaa ya usiku ama jioni baada ya kazi.

La hasha sipendi kuchora wala kupaka kwa sababu sina hiyo talanta na pia sina uo uwezo wa kuweza kuchora ama kupaka hii ni kwa sababu pia muda sina na sijawahi jaribu kama niko na hiyo talanta ya kuweza kuchora ama kupaka rangi. Lakini labda muda vile unavyoendelea nitakuja kujua kama pia naweza hilo ama haliwezekani.

Naam napenda kuenda pwani, pwani nimeishi wakati nilikuwa naishi na wazazi wangu. Na kwa hivyo huwa nahisi kwamba kuna ule mvuto ambao unipeleka uko sana sana kwa bahari. Napenda bahari, na pia napenda kuogelea, kwa hivyo kuna ule mvuto mkubwa sana. Nikielekea uko pwani, pia napenda kuzikula dafu. Na pia kuna ule wali wa nazi ambao ni mtamu sana, ukitayarishwa na mtu mwenye anajua kutayarikisha na hao ni mambo enye nafanya. Natamani tu kwenda pwani. Na pia pwani ni kutu kuzuri sana, ukitaka kwenda likizo, ama tu kutulia na kuondoa mambo mengi ya akilini. Kuenda kwa mazingira kama hayo ni mzuri sana kwa sababu yanasaidia kuondoa ule umoja wakukaa mahali pa moja.

Mi mwenyewe tangu nikiwa mtoto mchanga. Nimekuwa mtu mwenye mtulivu. Na sipendi mambo mengi kwa hivyo sipendi mahali popote kuna kelele. Na penda mahali ambapo kumetulia. Mahali naeza jiskiza mimi mwenyewe na kujielewa. Badala ya kungoja watu wengine waongee ndo ni wafuate kenye wanasema ama hata waongee. Alafu waseme jambo ambalo halijanifurahisha. Na likaleta ugom ungovi kati yetu. Sipendi hata kidogo. Napendelea ya mazingira ambamo ham hamna kelele. Na ambamo pia naweza tu keti. Na niweze kutulia mimi na mawazo yangu. Hata hivyo hili haliwezekani kila wakati sababu kuna mazingira mengine. Lazima kuwe na kelele hata ujaribu aje. Lakini mimi mwenyewe mazingira ambamo yametulia. Hapo ndo napenda.

Chakula kingi huku kwetu kinapikwa na mafuta, hata pili pili tunakaanga sisi. Kwa hivyo chakula chenye mafuta ndio huwa mambo yote hapa. Pia huongeza ladha kwenye chakula. Chakula chenye hatuweki mafuta ni chakula kama wali, ama ugali. Ama labda chakula kama chai, lakini hizi zingine zote tunaweka mafuta. Ndiyo kipate ladha mzuri na pia kiwe kitamu sababu chakula chochote kenye kimechemshwa si kitamu hata kidogo. Jambo lingine mafuta tunatumia sana sana ya zile mbegu kama sunflower hivi. Hatutumii mafuta ya haya aina ingine katika kujaribu kukula chakula ambacho ni healthy na chenye manufaa kwenye mwili.

Nimesafiri mahali pamoja. Pande za nakuru ambapo kuna wale wale ndege kwa jina la flamingo ndege wazuri sana mazingira mazuri sana. Na pia watu pale ni wenye utu. Na wenye wanafanya uhisi ni kama uko nyumbani kabisa. Nilipenda hao mazingara sana na naeza taka kurudi uko tena. Pia nimetembea pande za taita ambapo kuna ndege wengine kwa jina la mbuni. Hao pia ni ndege wazuri sana. Wana manufaa mingi sana kwa binadamu. Na ilikuwa vizuri sana kusoma kuwahusu. Na pia kuelewa vile binadamu wanaeza ishi na viumbe wenzake katika hii dunia. Hayo ndo mazingira naezasema nimetembea mazuri sana.

Malengo kwa kazi yangu kwa sasa ni kuweza kupea wale wateja wangu. Ile service wanaeza tamani sana. Kwa kuwa kwa sasa mimi tu ni mwajiriwa na nataka kwa miaka inayokuja niweze pia mimi kuwa mwenye kampuni yangu na naweza pia kuwa naajiri watu wengine pia ndo tuweze kuendelea kukua kama nchi. Na pia tuendelee kuimarisha uchumi wetu. Hata hapa ivi kwenye majirani na pia kinyumbani yaani kabla tufike uko juu mambo na nchi na hata nje ya nchi yetu kwa sasa niweze kufanya kazi vizuri ndo niweze kuwa nimeeka akiba ya kutosha ya kuweza kufungua kazi yangu mimi mwenyewe. Kwa hivyo.

Mazingira ya kazi napendelea yenye heshima. Kwa kuwa sisi wote pale tunafanya kazi moja, tunafaa kuwa tunelewana na kupeana heshima. Kulingana kila mtu na kiwango chake cha maisha kenye amefika na pia kulingana na umri kwa kuwa, bila heshima, hatuwezi tukendelea hata kidogo. Pia, napendelea mahali ambapo kumenyamaza, hakuna kelele mingi na pia mali ambapo napewa nafasi ya kutosha ya kuonyeshana ubunifu wangu katika ufanyaji wa kazi. Kumaanisha kwamba, sipendi mahali ambapo, siwezi jaribu ata kidogo kuonyeshana ubunifu. Naeza taka mali ambapo ubunifu wangu unakubalika na pia napewa ile nafasi yakuonyeshana kwamba naweza zaidi ya hiyo kazi pekee, ambayo nimepewa.

Kwa mavazi ningesema kwamba napenda mavazi ambayo yana kaki ofisi. Kwa kuwa ile kazi yangu ni ofisi. Mavazi ambayo yanaoneshana mtu ambaye anajua kenye anafanya na mtu ambaye ako pale kwa kuwa yeye ako na hizo ametimilika kuwa hapo. Sasa hayo ndo mavazi yenye mimi mwenyewe na napenda kuvaa. Na kama si hayo kama siko kazini napenda mavazi ambayo ni hayafuniki kila mahali kwa kuwa wakati mwengine kuna joto sana. Kwa hivyo mavazi ambayo yanafunika kila mahali hayahitajiki huo wakati. Unataka tu kuwa unahisi ile joto ikitoka mwilini na unaweza kukaa kama mtu ambaye anaenda na msimu mwenye uko.